Ndiyo ninagawanya taka zangu kwa sababu ni jambo muhimu la kulinda mazingira na afya ya jamii. Ninahakikisha natenganisha taka kulingana na aina zake. Kwa mfano, taka zinazooza kama mabaki ya chakula na majani nazitenga na taka zisizooza kama plastiki, chupa na makoku. Pia hutenga karatasi na vyuma ili viweze kukatwa tena. Taka hunisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kuzuia magonjwa na kuurahisisha usimamizi wa bora wa taka. Aidha, taka zinaweza kuchakatwa, kutumika na kutengeneza bidhaa nyingine. Jambo linalopunguza matumizi ya rasilimali asilia. Kwa jumla, kugawanya taka ni jukumu la kila mtu. Nikifanya hivyo nachangia katika kueka mazingira safi, salama na yenye afya kwa sasa na kwa vizazi vijavyo.